Je, unaweka picha zako mtandaoni? Ndiyo, mimi napenda kuweka picha zangu mtandaoni ili marafiki zangu waone kila sehemu ya hii nchi kwenye niko. Alafu, napenda pia kuzunguka katika kila sehemu ya mahoteli ili marafiki zangu waweze kuona na wafuraie pia.

Jee, unaishi mahali ulipo zaliwa? Ndiyo, ninaishi mahali ambapo nilipo zaliwa. Hapa nimekuwa nikiishi na wazazi wangu, mandugu wangu na pia majirani. Mahali hapa, tumekua tukiishi kwa miaka ishirini na saba sasa. Tunapenda kuishi pamoja na pia kufurahia.

Je! Ni mkate wa aina gani unaoupenda? Mimi napenda mkate wa sinia. Huo mkate hukua laini sana na pia husaidia mwili. Mkate huu unatengenezwa kutumia wali, ambao hautumii unga hata kidogo. Kwa hivo, inasaidia mwili sana.

Unapiga picha mara ngapi? Mimi napenda kupiga picha mara kama kumi kwa siku. Hii pia unaweza sema kila mahali ninapoenda napenda kupigwa picha ili niweze kuhudhuria huyo wakati masaa zingine. Nikienda sana sana uko kwa hoteli lazima nipigwe picha ili niweze kukumbuka huo wakati.

Ulifanya nini asubuhi hii? Niliamka saa moja asubuhi, nikapiga mswaki, nikaenda kuoga, kisha nikaenda jikoni, hapo ni sehemu ambayo nilienda kupika kiamsha kinywa ambayo ilikuwa mayai na chai. Baadae, nilienda kazini alafu hivyo ndio nilianza siku yangu.

Ningependa kujifunza kupika chapati. Hiyo ni jambo ambalo nimependa tangu nikiwa utotoni. Chapati ni aina ya chakula ambayo ni mzuri sana. Kila unapoikula, unakukumbusha mambo mzuri tu. Chapati ni chakula mzuri sana. Hilo ndilo jambo neza penda kujifunza. Kwa sababu, kwa familia, lazima mtu wajue kueza kupika chapati. Ndio aweze kueka.

Likizo yangu ya ndoto ni kuenda baharini huwa ninapenda kuenda baharini sana ila sipatangi muda wakuenda huko. Ningependa kuenda na familia yangu na pia ndugu zangu. Bahari ningependa kuogelea kuwa na kuwa na familia yangu tukiogelea pamoja. Hua likizo inakua mzuri sana. Alafu, iyo likizo pia inakua mzuri kwa sababu mtu anaweza kuonana na watu wengine ambao wametoka sehemu nyingi kwenye.

Huwa nakaa hadi saa saba usiku. Kazi yangu ni ya kupikia watu keki na hilo ndio sababu ambalo huwa linaniweka hadi iyo masaa ya saa saba usiku. Napenda kazi yangu sana na ndiyo sababu huwa naona ni vyema nilale hadi saa saba usiku ili niweze kutengeneza keki zote ambazo nilikua nishaagiza. Alafu, mimi napenda kila mtu akue amefurahi na kazi yangu asanti.